Napenda kuandika. Kuandika inanituliza akili. Na unapoandika inakuwa rahisi kufanya reference wakati mwingine kuliko kuongea. Kuandika pia inakusaidia kama iko therapeutical. Unapoandika vitu chini. Pia inasaidia. Unapoandika ndiyo pia akili inaposhika zaidi. Kuliko unapoongea. Hivyo unapuandika maarifa na mawazo yako hivyo ndivyo unavyokumbuka zaidi.